Mimi hupenda sana kuwasiliana na watu kupitia mtandao sana sana huwa ninapenda kutumia mtandao wa whatsapp na pia facebook katika mtandao ninaweza kuwasiliana na watu wengi kwa pamoja na pia ninaweza nikafikia watu wengi mara moja hiyo pia inanisaidia wakati ambapo ninataka kupitisha ujumbe kwa watu wengi naweza kupitisha mara moja Pia huwa napenda kuwasiliana na watu moja kwa moja ili nikaweza kujua hisia zao, nikaweza kujua vitu ambavyo wanapenda na pia nikaweza kuwa na nafasi ya kuwauliza maswali na pia kuwapa nafasi ya kuniuliza maswali ndiposa tukaweza kuelewana vizuri.